Ndiyo nawafahamu majirani zangu, majirani zangu ni watu walio na heshima, haswa wakati mnapozungumza kuhusu jambo lolote. Haa unasikiza vile mtu anavyo kujibu ndiyo maana unaelewa jirani ni mtu wa heshima na ni mtu wa maana sana, iwapo niko na tatizo sana mtu wa kwanza mimi hufikia ni jirani kabla nifikie dadangu ndugu yangu ama nilie alie karibu na mimi kwa kuzaliwa ndiyo maana nampa heshima jirani yangu sababu tunapo kaa pamoja na kuzungumza mazungumzo anayo kupa na maelezo ni maelezo ya maana sana na ni gumzo linalo kutia moyo, gumzo linalo kueleza kuhusu maisha ya usoni.

Ndiyo mimi hupenda maua, sana sana maua unapoieka kwa nyumba, ina ishara nzuri ya kuonyesha jinsi unavyo pendeza, nyumba yako inavyo pendeza. Na pia inakupa motisha wa kila siku, motivation, wakati unapofanya hiyo biashara, wakati unapoeka maua kwenye nyumba. Mimi hupenda maua sana sana, sababu pia maua ina mvuto mzuri. Mvuto wakati unainusia unasikia ina harufu nzuri ndio maana mimi hupenda maua sana, na pia inasaidia kudifresh nyumba kama nimeweka kwenye nyumba inasaidia sana sana kurefresh nyumba na kueka mvutio mzuri kwenye nyumba maua huvutia. Haivuti peke yake kwa harufu pia huvutia kwa site unapo iona, ina mvuto mzuri, ina ishara nzuri ya kuonyesha jinsi unavyoishi na jinsi pia unavyo pendeza wakati unapokuwa na maua.

Mimi video zangu, mimi hutazama kwenye mtandao wa YouTube. Sababu huo mtandao una video nyingi sana ambazo hulipii ndiyo uweze kutazama video. Ndiyo maana mimi ninapotazama video kwenye YouTube. Pia unaweza fanya kazi tofauti tofauti. Na pia uneweza isave ndiyo utazame baadaye. Ndiyo maana mimi hupenda kutazama video zangu kwenye mtandao wa YouTube, pia YouTube inakuwanga na ukamilifu wa video, haileti nusu. Inakupa video nzima kwa muda wa labda lisaa moja au masaa mawili, ili uweze pia kutazama, na ina video tamu na ina video nzuri, ambazo ziko recommended kwa kila mtu, inachagua video. Video za watu wazima, video pia za watoto wachanga ni video nzuri. Kutazama video kwenye YouTube ni raha kwangu sana.

Mimi husomea habari za mtandao kwenye mtandao wa youtube sababu hizo habari zinaja zikiwa zimekamilika na hazina tatizo lolote ndiyo maana mimi hupenda kutazama kwenye youtube wakati natazama kwenye youtube ninapata habari kamilifu na pia usipoona usipotazama usipotazama hizo habari kwenye youtube hayo masaa pia unaeza tazama baadae mimi husomea hapo na ndio niweze kupata information kilinachoendelea kwenye duniani ama kwenye nchini ninayoishi.

La sijawai kufanya yoga sababu mimi haswa sina mwili. Na yoga inafanywa pia kutoa stress. Dakika, kwanza dakika kumi hadi thelathini. Ili uweze kupunguza stress na pia kupunguza mwili. Kuna maelezo mingi sana jinsi ya kufanya yoga. Haswa kwa wale mwili zao zimekiuka saizi ya mwili. Wale ambao wanasaizi kubwa ya mwili wanapaswa ama wanastahili kufanya kufanya yoga mara kwa mara kwenye maisha yao na ndio mwili iweze kuwa na ustedi nzuri.